Je, niendesha gari au nichukue basi? Gari lina tatizo kidogo la mafuta. Linakula sana. Basi ni rahisi na nafuu. Lakini leo nina mizigo mingi. Nadhani gari ni bora. Nitakuenda dukani kununua vitu vingi. Baada ya kazi, nitatembelea rafiki yangu aliye mgonjwa. Nilazima nimpigie simu kwanza, niangalie kama yuko nyumbani. Ninahitaji pia kununua dawa kutoka famasi. Mipango mingi leo lazima nijipange vizuri. Hebu, niandike orodha. Nisikosahau kitu chochote.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

Asubuhi tayari. Lazima niamuke nianze siku. Leo ni siku mzuri. Naona jua linaagaza. Je, nchukue chai au kahawa. Nadhani kahawa itanisaidia kuamka vizuri. Baada ya kuoga, ntavaa nguo gani? Yule shati ya blue au nyekundu? Na fikiri blue ni bora kwa leo, nina mkutano saa nne, lazima nijiandaye mapema. Hebu niangalie maelezo ya jana nizikumbuke mambo muhimu. Siku ya leo itakuwa nzuri tu.